Mimi napenda kukaa sebuleni kwa sababu ndipo TV ilipo na mimi napenda kuangalia mpira, napenda kusikiliza muziki, lakini pia napenda kuangalia dokumentari za wanyama kwa hiyo. Sebuleni ni sehemu ambayo napenda kukaa kwa sababu izo tatu lakini. Nachopenda nikae kwa sababu kuna hewa nzuri lakini pia kuna kuanga na watu wengi kuwa tunaweza tukapiga story, tunaeza tukachangamana, tukabadilishana mawazo. Hilo lakini shughuli nazozifanya pale ni kama hiyo kutazama TV hivyo wakati mwingine kupata chakula kupiga story na watu na kadhalika lakini najihisi vizuri nikiwa hapo najisi wa furaha, najisi kuchangamana na wezangu najisi kuwa na furaha, isiyokuwa na kikomu kwa hiyo sebuleni ni sehemu ambayo napenda kukaa kwa sababu hizo tano.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki na chombo ya mziki ambacho napenda kupiga ni kinanda ijapokuwa wakati mwingine napiga mpaka ngoma lakini kinanda ndo kitu ambacho napendelea kupiga hasa nikiwa nimepumzika na kazini lakini ngoma ni kitu ambacho nimekuwa nikikipiga tangu nikiwa mdogo kwa hiyo ngoma ni kitu ambacho napenda na nimekifanya sana.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu, napenda hadithi za ajabu, ata wakati tukiwa wadogo, bibi alikuwa anapenda kutupigisha hadithi wazazi wetu, baba, mama, waliku wanapenda kutupigisha hadithi za za ajabu ajabu, za mambo ya zamani, mambo ya kale, wao wakiwa vijana, walikuwa wanapenda kutupigisha hadithi hizo. Kwa hiyo hadithi za ajabu, huwa napenda kuzisikiliza, na moja hadithi za ajabu ni kuhusu msukuma moja hivi, alikuwaga mrefu.

Uzoefu wa kazi yangu mara nyingi kuwa daktari umenifundisha sana, umenifundisha vitu vingi. Jinsi watu wanavyopitia changamoto mbalimbali, jinsi ambavyo watu wanapambana kuhakikisha wanapona magonjwa yao, lakini kikubwa ni jinsi ambavyo familia zinawachukulia watu ambao wakuwa na humu kuna familia zinajaribu kuwakimbia watu lakini kuna familia ambazo ziko karibu na wapendwa wao, pengine wanapopitia changamoto ama maradhi mbalimbali. Hivo ni moja ya vitu ambavyo zimenifunza kama kwenye kazi yangu.

Mimi napenda mara nyingi kuamka mapema, lakini wakati mwingine naamka usiku. Naamka mapema kwa sababu ya ratiba zangu, sipendi kuchelewa kwenye kufanya mambo yangu, kwahiyo naamka mapema ili nijitayarishe kufanya vitu vyangu vyote kwa wakati. Kwa hiyo namka mapema kuhakikisha kwamba ratiba zangu zinakaa kwenye mstari, lakini nyakati nyingine, hasa nikiwa mwanafunzi, nimeamka sana usiku, kuhakikisha kwamba najipitia na au kujisomea, kujieka vizuri kwenye kile ambacho nakifanya. Kwa hiyo, kuamka usiku ama kuamka mapema vyote navifanya ni kutegemea na wakati ambao unanikuta.